Uhusiano wangu na wazee ni wa heshima, upendo na kujifunza. Unaona wazee kama wazee wa familia, marafiki wa familia na mara nyingine, hata kama walimu wa maisha. Wanahekima nyingi kutokana na uzoefu wao na mimi daima na jitahidi kujifunza kutoka kwao. Kwa kweli kila wakati nikiwa karibu na mzee nahisi nafasi ya fahari, amani na ushauri wa dhamani. Kwaza kabisa nawape heshima kubwa wazee ni wa kipekee katika jamii. Kwani wamepitia changamoto nyingi za maisha na mara nyingine wanakuwa na hadithi za kipekee za maisha. Napenda kumsikiliza mzee anapo shiriki uzoefu wake kwani kila hadithi huwa nasomo fulani. Kwa mfano mzee wa jirani yangu uchangia sana katika jamii na mara nyingi ananiambia kuhusu utamaduni na istoriaya kijiji. Kusikiliza maneno yake kuna nifanya na hisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimwenyewe. Naona wazee kama walimu wa maisha uwezi kupata hekima wanayotoa kwa rahisi mahali pengine. Mara nyingine wanatua ushauri juu ya jinsi ya kushugulika na changamoto. Kushirikiana na wengine na jinsi ya kuthamini maisha kwa furaha na heshima. Napenda kuzungumza nao ili kuelewa mawazo yao na mara nyingi na kuwa na mtazamo mpya bada ya mazungumzo hayo. Zaidi ya hayo, uhusiano wangu na wazee ni wa upendo. Wazee mara nyingi hunipa ushauri kwa kila, kwa hila na hila. Kini pia wana nifunza kuwa mpole kuwa mvumilivu na kudhamini. Kila mtu napenda kuwa karibu nao kushirikiana nao katika shuguli za kijamii. Na kuwa sehemu ya maisha yao. Hii ni njia ya kuheshimu na kurudisha upendo wanayo nipa. Mara nyingine uhusiano na wazee hunifundisha subi saburi na subira. Wanahistoria maisha ya kipekee. Na mara nyingi wanapendekeza njia polepole. Nye fikra za kina. Hii inawasaidia na wasaidia mimi kuwa mtulivu. Kushugulikia changamoto kwa akili utulivu na kufanya maamuzi kwa busara. Uhusiano huu una nifundisha kuwa hekima inaitaji muda wa kuzingatia mambo kwa kina. Pia napenda kushiriki na wazee katika shuguli za kijamii na za kifamilia. Hii inaweza kuwa nisherehe hafla za kijamii au hata shughuli ndogo ndogo. Kama kupika pamoja kufanya kazi za bustani au kusimama, kusimamia watoto. Kushirikiana nao kuna nifanya nihisi tamani yangu ndani ya jamii na familia na kunijenga kihisia na kimaadili. Uhusiano wangu na wazee pia ni wakujifunza na kujitafakari. Wazee mara nyingi wanazungumza kuhusu maisha yao ya zamani. Changamoto walizo pitia na mafanikio walio ya pata kusikiliza hadithi hizi. Kuna nifundisha kuwa kila mtu anakabiliana na changamoto na mafanikio yana hitaji bidii uvumilivu na nidhamu. Hii inanisaidia kupanga maisha yangu vizuri na kuthamini kila hatua ya maisha. Mara nyingine na washirikisha wazee katika mawazo yangu na matatizo ninayo kutana nayo. Mara nyingi ushauri wao ni wathamani sana. Wananiambia jinsi ya kushugulikia hali fulani kunishauri kwa hekima na kunisaidia kuona tatizo kwa mtazamo mpana. Wazee ni daraja kati ya changamoto na suluhisho. Na hiyo inafanya uhusiano huu kuwa muhimu sana. Zaidi ya yote uhusiano na wazee una nifundisha heshima kwa vizazi vyote wana kumbusha kwamba hekima upendo na subiri. Subira ni muhimu na kwamba ni muhimu kuthamini kila kitu kuishi kwa maadili na kushirikiana na wengine. Kila mazungumzo na mzee ni furusa ya kujifunza kuboresha tabia yangu na kuwa mtu bora zaidi kwa kwa ufupi uhusiano. Wangu na wazee ni mchanganyiko ya heshima upendo kujifunza subira, saburi na mshikamano wa kijamii. Na wapenda kwa sababu wanahekima.